Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni ni una maono gani ya muda mrefu pale kazini yanaweza kukuwa yakihusiana na kazi unayofanya au kufanya kazi kazi bora zaidi yaani upewe promotion ya kazi ambayo unafanya ama pia ni malengo yanayohusiana na wafanyikazi wenzako au ni malengo ya kibinafsi pekee Mimi nina malengo ya kibinafsi na ya kikazi yaani na wafanyikazi wenzangu malengo yangu ya kwanza pale kazini ya muda mrefu ni kuhakikisha kuwa katika miaka zijazo tuseme kama miaka zijazo tano niwe na niwe nimekuwa kati ya wale wakubwa, wakubwa wa kazini. Kuna vile vyeo ambavyo viko pale juu kabisa. Ndiyo, kwa sasa nina cheo, lakini siyo kikubwa sana. Lakini kulingana na maono yangu kwanza, niwe katika cheo kikubwa kabisa katika kazi. Ninayofanya. Pili, kama siyo katika kazi, katika ofisi moja, hiyo kampuni moja ambayo nafanya hapo, iwe katika kampuni nyingine. Kama siyo hivyo, niwe na uwezo wa kuanzisha kampuni yangu katika miaka mitano. Zijazo. Hii ni kwa sababu nimeanza mikakati ya kukuza ujuzi wangu katika vitu tofauti tofauti vinavyohusiana na kazi ambayo naifanya katika haswa maswala ya kiteknolojia, maswala ya kibiashara kwa sababu ninafanya somo linalohusiana na finance. Kwa hivyo nimeanza kukuza ujuzi wangu katika aina mbalimbali na kwa kutumia sera mbalimbali na kuhakikisha kuwa nina uwezo uwezo wa kufanya kazi hizi kwa njia nzuri zaidi inayopendeza. Wajua kwa sasa teknolojia ni mojawapo ya vitu ambavyo vinahitajika sana katika sekta ya kibiashara kwa hivyo unapata ukiwa na uwezo wa kufanya kutumia teknolojia vizuri katika biashara utapata soko vizuri sana. Kwa sababu unajua katika biashara watu wengi wanaangalia uzuri wa vitu, wanaangalia uwezo wa kutumia vitu hivyo kwa njia iliyo rahisi. Na unapoelewa teknolojia vizuri unapata umepata ule uwezo wa kutengeneza vitu ambavyo vinatumika vizuri na kwa urahisi kwa binadamu wa kawaida kwa hivyo biashara yako inanoga zaidi ndani na nje ya nchi. Lengo langu lingine linalohusiana na wafanyikazi wenzangu ni kuhakikisha kuwa katika miaka zijazo nina uwezo wa Yaani ule uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi wenzangu na mimi. Wajua uhusiano ukiwa mzuri na uanze kitu watu wata watakuja, watataka kusema, ah, fulani tumekuwa tukifanya naye kazi na ni mtu mzuri, wacha tumsaidie pia yeye aweze kuinu kuinuka, lakini ukiwa mtu ambaye hauna uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzako. Kazi inakuwa ngumu hata katika kampuni mnaweza pewa shughuli hapo unapata kila mtu amejiweka kando kwa sababu wanaona kufanya kazi na wewe ni kazi ngumu kwa hivyo nataka kuhakikisha kuwa uhusiano wangu wa timu uko sawa katika sekta za heshima kusikiza kila mtu na maoni yake iko sawa.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi mawazo zaidi yanayoweza tokana na haya unaweza tuelezea ni nini huwa unafanya kila mara unapo amka nyingine pia unaweza tuambia labda ni kutayarisha kiamsha kinywa au kuenda zoezi kwanza Unakumbuka ni marangapi ni saa ngapi wewe hupenda kuamka halafu ni mambo gani yanahitaji kufanywa kabla ya kuondoka Unahisi vipi kusu asubuhi zako Kwanza kitu ambachi mimi hufanya cha kwanza ninapoamka huwa nafanya zoezi kidogo pale kwa nyumba Labda kurukaruka kufanya zile mazoezi nyingine za kawaida Labda kukimbia kiasi Labda kwa dakika kumi hivi hadi kumi na tano halafu na kurudi kwa nyumba na tayarisha kiamshakinywa Kinapokuwa tiyari naenda kwenye bafu naoga Baada ya kuoga na kunywa kiamshakinywa halafu mimi mara nyingi mimi huamka karibu saa kumi na mbili ya subuhi kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo mimi hukuwa nazo wakati wa subuhi kwa sababu vitu vyote hivyo nafaa kuvifanya na bado ni kuwe tiyari kukaa chini niingie kwenye tarakilishi nianze kazi kwa sababu kazi yetu maranyingi tunafanya kwenye mtandao Kwa hivo unapata nafaa kuwa nimejitayarisha saa mbili inapofika nikuwe tiyari kuanza kazi yangu ya siku na pia nisiwe na ile hofu na haraka ya kuamka kwa sababu nimeamka kama nimechelewa. Mimi kama ni siku ya kuondoka labda ni wikendi huwa naamka kitu kama saa mbili kwa sababu wikendi mara nyingi huwa hatuendi kazi kwa hivo inakuwanga ni siku yangu kupumzika kufanya shuguli zangu pale nyumbani na kuhakikisha kila kitu kikosawa alafu kama ni wakati wakuondoka kama wikendi nahakikisha nimewacha nyumba ikiwa safi nimetandika kitanda changu kama ni vyombo nimeviosha ni mepanga nyumba kila kitu kiko katika nafasi yake na pia nahakikisha hakuna chochote ambacho nimewacha bila kukishugulikia kwa sababu wakati mwingine natoka wekendi nakosa kurudi kwa sababu unapata ni meenda wekendi ya kulala labda tulienda kujaribu hoteli fulani tuone jinsi wana shughulikia wageni wao na hivo ndivo tulienda, tukaamua, tutarudi siku ifuatayo na hivo Kwa hivo inafaa unahakikisha kuwa nyumba umeiacha katika hali iliyo sawa wakati unaporudi, haunachangamoto nyingi Mimi asubuhi zangu, mimi ni mtu ambaye napenda kuamuka na morali Yaani nahakikisha kwanza ni kushukuru tu kwa sababu, sio lazima ungeamuka, kuna wengi hawakuamuka Kwa hivyo unapoamka hata kama ni siku ambayo weather ni mbaya, labda kuna jua au kuna baridi, kunanyesha na unafaa uamke. Unashukuru bado kwa sababu wengi hawakuweza kuona hiyo asubuhii jinsi ilivyo. Unaona kwa hivyo mimi huanajaribu tu unafurahia kidogo kwa sababu haikuwa lazima ni amke lakini nimeweza kuamka. Pia asubuhi zangu mimi nilikuja kugundua ukiamka asubuhi na uwe na ile roho ya kutaka kufanya kitu siku yako mzima inakuwa sawa Lakini ukiamka asubhi na kumeboeka siku yako mzima hukua yenye tashwishwi.

Nyama gani unayo ipenda zaidi? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni nyama wa mfugo yupi ambaye unapenda zaidi kula. Kwa nini unapenda kula nyama hii? Unaweza tuelezea umuhimu wa nyama hiyo. Na kwanini ulianza kuila? Nyama ambaye na mpenda ni nyama atokanae kwa mbuzi. Mbuzi ni mfugo ambaye watuwengi hufuga. Sio mkubwa. Anapenda kula matawi majani ya miti. Anapenda kupanda kwenye fency. Anatoa majani akila au unaeza mpelekea nyumbani. Na ale nili anza kupenda nyama huyu kwa sababu siku yangu ya kwanza nilikuwa nilimla Alikuwa ni mfugo ambaye sikuwa nimejaribu kula nyama yake Sasa ilikuwa ni siku ya sherehe baada ya kumaliza darasa langu la nane Wajua Kenya tulikuwa tunafanya hapo nyuma 844 Kwa hivo ulipokuwa unamaliza darasa la nane, iyo ni kumalizana na shule ya kimsingi, yani unajitayarisha kuenda katika shule ya upili. Tuka fanyiwa sherehe shuleni na mbuzi alikuwa kati ya wale mifugo ambao walichinjwa na nikajaribu kwa mara ya kwanza nilikuwa mtu ambaye anashikuwa na vidonda kwa urahisi kuna zile vidonda vilikuwa vina nitokea sana tunasema boils nilikuwa na ugonjwa kama huo mara nyingi nyingi. Kwa hivyo siku hiyo nilipomula asubwi nilipo amuka nikaamuka nikapata nimetokewa na hivyo vitu na nilipoenda hospitalini nikaelezewa kuwa Vidonda hivyo havikuwa vinatoka kwa sababu vipo vilikuwa vinatoka kutokana na kusafishwa na nikaulizwa umekula nini na nika sema Ah mi jana nilikula tu mbuzi nyama ya mbuzi kwa sherehe tuliyokuwa nayo na mchele na vyakula vingine na wakanielezea ah ulifanya vizuri kwa sababu mbuzi wakati mwingine inaweza kukusaidia nyama yake wakati mwingine utumika katika wakati wa dawa na ilikuwa siku yangu ya kwanza kujua kwa sababu siku najua na sikuwahi kuwa nimejaribu au sikuwai kuwa na ile haja ya kutaka kujua nyama wa mbuzi ana onja vipi Kwa hivyo nilipo onja na vitu hivyo vika nitokea hadi wa sasa sijawai kuwa navyo tena tangu hiyo siku. Kwa hivyo nilipojua hivyo na nikapenda nyamake kwa hivyo nikaona ah badala ya kula tu nyama yoyote basi wacha nizoe kula nyama ya mbuzi na hivyo ndio nikaanza kuipenda na nikaipenda hadi kwa sasa mimi mara nyingi. Ata kama wanapima kidogo kulingana na nyama zingine pale kwenye kichinjio, mimi bado huwa naendea nyama ya mbuzi kwa sababu iko na nutritions kubwa sana kwa mwili wa binadamu. Pia ata nyama ya mbuzi wakati mwingine watu wenye wako na saratani, wengi wao hua wanaambiwa wanywe supu yake. Kwa sababu nutrients zake ziko juu sana na huwa inasaidia sana. Kwa hivo nilipo anza kuona hivo na hivo ndio nilianza kuzoea kula nyama hiyo na nikaipenda hivo tu. Kwa hivo nyama ya mbuzi ina manufaa mengi sana. Sisemi nyama zingine hazina manufaa hapana ziko nayo. Lakini kwangu mimi nyama ya mbuzi ina manufaa mengi mingi sana. Na karibu kila mtu, nivigumu sana upate daktaria anakuambia usile nyama ya mbuzi. Nivigumu sana. Labda tu kama ako na issues zingine pale kwa mwili wako, lakini nyama ya mbuzi inakuanga recommended most of the time.

Unaanda ripoti za kazi vipi? Mambo zaidi ya nayaweza tokana na haya ni unaanda ripoti za kazi kwa anjia gani. Au unatumia kriteria ipi kuanda ripoti za kazi. Labda unaandika video kezo viako kila siku au kila wiki au kila mwezi. Ni ripoti zako zinahusiana na nini haswa Uneza tuelezea ni kiwango kipi unacho kitumia cha ofisi ili kutayarisha ripoti zako na unatumia muda upi kutayarisha ripoti zako za kazi Kwanza mimi sorry ripoti zangu za kazi huwa na hakikisha kuwa kila siku ni na vidokezo kwa sababu wezi tuwa mkasi kumoja untaka kuandika ripoti ya mwezi mzima na hauna vidokezo vya kila siku hauna vidokezo vile vitokea leo hauna vidokezo vya wiki hiyo Kwa hivo itakuwa angumu sana kuandika ripoti kutokana na tukio zilizo tokea katika muda huo ambao unafaa kuandika ripoti Kwa hivo kufanya kazi yangu iwe raisi na kikisha kila siku nina vidokezo viangu yya shuguli nilizofanya pale kazini Kwa hivo siku ya kutearisha ripoti inapofika Nina ule hiki kakua kazi yangu itaendana kwa kulingana na mstakabaliwa vitu kio zilizofanyika pale kazini kwa mfano leo kumekua na wageni nikashugulikia wageni au leo kumekua na lauda mikutano fulani fulani hivi na ilitaji vitu fulani vitu fulani vyote na viandika siku inapofika ni vidokezo tu na soma na niki andika ripo report Kwa hivo inakua ni raisi kwako kama muandishi wa hiyo report kufuatilia Hata ripoti hiyo inapoenda uko mbele inakuwa raisi kwa yule ambaye anafuatilia ripoti zako anaona haa Mfanyikazi huyu alidokeza kazi yake vizuri kuliko kuandika tu wakati mungine uneza chukua tukiwa la wiki ya kwanza ukeka katika wiki ya pili na hivo inaleta tashushi kidogo Kwa sababu anayetizama ripoti yako atashanga Kwani uyu tulifanya kazi hii wiki gani ndipo saka yaandika katika wiki ya pili na sio wiki ya kwanza alafu pia reporti unakikisha kuwa unandika katika wakati unaofa yani present, future or past Unakikisha unandika katika wakati unawo itajika sahihi wa wandishi wa ripoti ili kazi yako iweze kuwana ule ili flow inayo eleweka. Alafu pia nakikisha ripoti zangu nimezipeana kwa anayezitazama kwa muda unawafa. Wakati mwingine unawaza chelewa kuandika ripoti zako na unapata kazi inakua mingi sana. Kwa sababu wakati mwingine ripoti siyo rahisi, lazima ujitayarishe. Kuaswa inayo usiana na biyashara, lazima uakikishe kuwa una evidences zinazo kabiliana na ripoti yako. Uwezi sema wiki hii tulitoa pesa fulani fulani na hauna iyo evidence. Lazima kuwe na ayo evidence katika kazi yako ndiposa, ripoti yako iweze kuwa kamilifu.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya kwanza ni mwalimu wa shule ipi kwanza. Alikuwa anafunza somo lipi. Labda uneza tuelezea kwanini ulipenda au unakumbuka mwalimu huyo. Mimi mwalimu ninae mkumbuka. Alikuwa mwalimu wa shule ya upili. Alikuwa anaitwa mwalimu omondi. Alikuwa mwalimu wetu wa somo la kemia. Mwalimu huyo alikuwa anajua kufunza sana. Yani mafundisho yake yalikuwa mazuri na ungeelewa kwa uraisi. Alifanya somo hilo likakua raisi sana kwangu. Hata nilipokuwa naenda nyumbani ndugu zangu au watoto wengine wakisema somo la kemia ni gumu. Nilikuwa nawaambia haa ni kwa sababu hamjapata mwalimu ambaye anapenda kufunza somo hilo kwa sababu unajua nilipokuwa naenda shule ya upili nilikuwa nasema haa somo hili ni kama litanikalia sana kwa sababu kila mtu wanasema hili somo ni gumu hili somo siliwezi lakini nilipofika kule na nikapata mwalimu aliekua anapenda kulifundisha na akahakikisha kuwa alikuwa anatupa ule ile morali ya kutaka kusoma zaidi na kuelewa kwa sababu alikuwa anatupa zawadi wanafunzi wake ulipokuwa unajaribu kuonyesha bidii katika somo hilo alikuwa anakuzawadi. Alafu kutokana na hiyo nikaendelea kupenda somo hilo na wajua shule yetu ilikuwa shule ya kibinafsi Kwa hivo ulipokua una kua vizuri katika somo hilo unazawadiwa Wakati wakuchagua viongozi wanaohusiana na masomo ya kisayansi Mwalimu huyo alinichagua mimi nikawa kiongozi wa kusimamia mabara ya labs za zinazohusiana na somo la sayansi. Iyo ni biolojia, fizikia na kemia. Nilikuwa nasimamia labs hizo. Kwa hivo nikaona, aliona ninauwezo fulani katika somo hilo na akanipa kipaji. Ambacho niliweza kukifanya na kukipenda zaidi sikuwa nasoma tu napenda tu kemia pekeake Nikuwa napenda pia biolojia na fizikia Lakini kwa sababu yeye alitufunza fizikia kemia tofauti na wale walimu wengine Iyo ilifanya ikakua ni kama kitu cha kawaida yaani ikakua kemia ni somo rahisi sana na nikakuwa na ule uwezo wa kufundisha pia wengine waliokuwa hawaelewi kwa sababu unapata tu wengine bado tu hata mwalimu akijikaza bado inakua ngumu lakini niliweza kusaidia wengine na kupitia yeye nikajua kuwa hakuna kitu kigumu katika ulimwengu huu. Ni kila mtu tu kujua wapi nguvu zake zipo na aweze kutumia nguvu hizo jinsi inavyofaa. Na kutupitia uyo mwalimu niliweza kuhitimu vizuri katika somo langu la kemia. Adi nilipofanya mtihani wangu wa shule ya upili niliweza kupita vizuri sana na nikaweza kujiunga na shule kichuo kikuu. Namkumbuka hadi kwa sasa yaani ni kama ni jana kwa sababu unajua mtu akifanya kitu kizuri katika maisha yako ni ngumu sana kusahau. Yeye anaeza sahau lakini wewe ambaye ulifanyiwa kitendo hicho huwezi sahau kwa sababu unaona ni kama yaani uyo mtu huyo alichangia hali yako ambayo uku kwa muda wa sasa.